Hilo ni swali tamu sana, hasa tukizingatia kwamba jioni muda wa kupumzika na kujirudisha nyumbani baada ya siku ndefu. Kwa upande wangu chakula ninachokipenda sana kukula jioni githeri na sio tu kwa sababu ni chakula cha kawaida bali kwa sababu kina hadithi, kina kumbukumbu na kina hisia zake. Kila nikitaja githeri akili yangu inarudi moja kwa moja kwenye jioni za nyumbani. Zile saa ambazo jua linazama taratibu, watu wanarudi kutoka mashambani au kazini na harufu ya chakula inaanza kujaza hewa.

Kipu mbele changu kikubwa kazini ninapo kuja swala la mawasiliano ni mwazi na kusikiliza kwa makini Mara nyingi watu hufikiri mawasiliano ni kuzungumuza tu kueleza mawazo yako au kutoa maelekezo Lakini kwa uzoefu wangu mawasiliano ya kweli huanza pale unapomsikiliza mwenzako kwa dhati unapomsikiliza mtu unampa heshima na hapa ndipo msingi wa kufanya kazi pamoja na unaanza kujenga.

Kuhatia moyo wenzangu kwangu huanza na kitu rahisi sana lakini chenye nguvu kubwa Kutambua juhudi zao watu wengi hufanya kazi kwa bii sana lakini mara chache husikia mtu akisema Nimeona ulichofanya nakina maana mara nyingi huwa najitahidi kusema maneno hayo Hata kama ni kwa sauti ya kawaida tu unashangaa jinsi sentensi i fupi inaweza kubadilisha siku ya mtu kabisa.

Kwa upande wangu, napendelea zaidi mahali pa kimya. Sio kwamba nachukia kelele kabisa, la hasha. Mahali kimya kina nafasi ya kipekee sana katika maisha yangu. Kimya kwangu ni kama pumzi ndefu baada ya siku yenye makelele mengi. Ni mahali ambapo mawazo yanapata nafasi ya kukaa sawa. Nakumbuka, kuna nyakati nilikuwa katikati ya mazingira yenye kelele nyingi. Sauti za magari, watu wanazungumza kwa sauti. Mziki kila mahali. Wakati mwingine hali hiyo ni ya kufurahisha Hasa ukiwa na marafiki au kwenye sherehe Lakini ukikaa muda murefu Unajikuta umechoka bila hata kufanya kazi zito kelele huingia kichwani taratibu hata kama hujitambui mara moja.

Ndiyo utumia vidio kwa mawasiliano. Hasa pala ni napo isi maneno peke yake ayatochi kufikisha ujube kikamilivu. Kuna nyakati unapozungumuza na mtu unaitaji kuona uso wake. Mwendo wa macho, tambasamu, hau wata ukimia wake. Fitu hivyo vidogo hivyo vina vivanya mawasiliano yawe. Hai na ya kweli za hidi.

Ndiyo na wafahamu jirani wenzangu na hilo ni jambo ninaloliona kuwa la muhimu sana kuishi karibu na watu lakini siwajui kabisa ni kama kuishi kwenye nyumba ilio na kuta nyingi sana Unakuwa salama kimwili lakini unakosa ule muunganiko wa kibidandamu unaofanya mahali pahisi kama nyumbani.

Nakumbuka mara ya kwanza kambisa nilipoenda kwenye tamasha nilikuwa sijui kabisa cha kutarajia Nilijua tu kutakuwa na mziki watu wengi na kelele lakini nilipofika pare nikangudua kwamba tamasha ni zaidi ya mziki nitukio la hisia unambopika unahisi musimumko hewani watu wakizungumuza kwa furaha wengine wakiimba hata kambla musanii hajapanda jukuwahani Kuna hili hali ya kusubili kitu kikubwa kito.

Ndio na jiona mtu kama mtu wa ubunifu lakini si ubu nifu wa makelele au wakuonekana sana juu juu Kwangu ubu nifu ujitokeza zaidi katika namna ya kufikiri na kutanzama mambo ya kawaida kwa jicho tofauti ni yule hali ya kuangalia jambo ambalo wengine wanaliona kuwa la kawaida kabisa Halafu wewe ukaona kunajia nyingine ya kulifanya au ukaona maana unayojificha ndanii yake.

Kwa upande wangu napendelea zaidi viatu vya mchezo hasa sneakers Sio tu kwa sababu vinaonekana vizuri bali kwa sababu vinanipa mchanganyiko wa vitu vitatu muhimu kwa sana kwangu faraja urahisi na uhuru wa kusonga mimi ni mtu anayependa kujisikia mwepesi na viatu ninavyovaa vina mchango mkubwa sana kwenye hilo.

Ndiyo napenda kuoga kwa majimoto hasa baada ya siku ndefu na yenye kuchosha kuna kitu cha kipekee sana kuhusu majimoto yanapunguza mwili taratibu kana kwamba yanakuambia sasa pumzika mara nyingi kuonga kuoga kwa majimoto kwangu sio tu suala la usafi wa mwili bali ni ibada ndogo ya kujituliza.

Kipindi cha televisioni ninachokipenda sana, ni tamthilia za kifamilia. Hasa zile zinazoonyesha maisha halisi ya watu wa kawaida, changamoto zao, mahusiano yao, na maamuzi wanayolazimika kufanya kila siku. Kuna kitu kinanivutia sana ninapokaa chini jioni. Runinga ikiwa kimya kiasi, alafu hadithi inaanza zikifunguka taratibu, si kwa makeke, bali kwa undani.

Chakula cha jandi na chokipenda sana ni mkari na mboga za asili, hasa sikumawiki hau kunde, ikiyambatana lambda na maziwa lala hau mboga zilizopikwa kwa utaratibu wa kawaida. Hiki ni chakula ambacho kikinikumbusha kwanza kabisa. Unirudisha nyumbani kwenye meza ya familia, sauti za watu ya kizungumuza pole pole, na hile hali ya utulifu mbada ya kazi ya asili.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini kwangu huanza na kutafakari mwezi uliopita kabla sijaangalia mbele huwa najiuliza mwezi uliopita ulienda vipi na siangalii tu mafanikio bali pia changamoto kuna mambo yaliyokwenda vizuri ya pinge halama kuna yaliyo leta ugumu nayatazama kwa uaminifu tafakari hiyo hunisaidia nisiweke malengo kwa kubahatisha bali kwa msingi wa uzoefu ali.

Kwanza kabisa siku yangu ya kuzaliwa huanza kwa utulivu. Mara nyingi napenda kuamka mapema kidogo kuliko kawaida, nikikaa kimya kwa dakika chache, nikijiruhusu kufikiria safari niliyopitia. Najiuliza mwaka huu umeacha nini ndani yangu, kuna mambo niliofanikiwa? Japo niliyoyashindwa lakini yote kwa pamoja yamenijenga. Huo mwanzo wa siku hunisaidia kuingia kwenye hali ya shukurani badala ya presha.

Mara ya kwanza nilipojaribu yoga, si kuenda nikiwa na matarijio makubwa, nilikuwa nafikiria ni mazoezi ya kunyoosha tu, labda kitu cha taratibu kisicho na changamoto sana, lakini nilipoanza, hasa katika chache za mwazo, tuligundua haraka kwamba yoga sio tu kuhusu mwili, ni mazugumzo kati ya mwili, pumzi na akili.

Kwa upande wangu, natumia zaidi wifi, hasa pala ni napo patikana kwa uraisi, sababu kubwa sio ya kutugarama, bali ni utulifu na uhakika wa maunganisho. Kwa wifi unipa uhuru wakufanya mambo bila kufikiria sana matumizi, iwe ni wakusiliana kwa mda mrefu, utazama kitu kwa utulivu au kufanya kazi inayoitaji umakia.

Nikisema wakati wa mkuu wa mpira wa besiboli, mawazo yangu uenda moja kwa moja kwenye mwisho wa msimu, kilele cha mashindano. Pale timu zimembakia chache sana, presha iko juu, na kila mpigo wa mpira unaweza kubadilisha historia. Huu ndiyo wakati ya ambao besiboli huacha kuwa mchezo wa taratibu na kuwa mchezo wa hisia.